Unapenda kuenda pwani? Yeah, napenda kuenda pwani, kwa sababu napenda kuenda pwani, kuona mazingira yake, hiyo bahari, sauti ya wanyama, sauti ya mandege kutoka kwenye bahari, napenda pia kuogelea kwenye bahari hiyo.

Ndiyo nimewahi kununua tikiti za tukio nakumbuka kuna sinema mmoja ambayo ilikuwa initwa mahali ya sinema ilikuwa imeandaliwa kwenye kijiji cha kuru na hapo ambapo ndio nilinunua tikiti za tukio na nilipenda kuona hiyo sinema.

Tumia simu yako kwa nini zaidi Kwa nini natumia simu yangu zaidi ni kwa sababu hua kuna biashara ambayo nafanya usiku. Razima nitumie simu sina vifaa vingine ila ni simu peke yake la pili natumia zaidi kwa sababu hio ndio inanituafu kwa kwa vitu vibaya kwa kuniezesha nione vitu.

Unapenda chakula cha haraka, la hasha si pendi chakula cha haraka kwa sababu, wakati ni chakula cha haraka wakati hico chakula hakiivi sana, chakula kizuri ni ile chakula ambacho kinastahili kitulie jikoni, lakini chakula cha haraka si chakula kizuri halina ladha limepikwa na haraka halina taste.

Kwa hiyo kuwa nyumbani unafanya nini? Wakati nikiwa nyumbani, huwa na chukua majukumu ya kutengeneza mazingira ambayo yametu soround katika nyumba. Naenda shambani nalima, nikitoka hapo nachotea mama maji, napasulia mama kuni kwa mfano vile nienda kanisani, tunaabudu na mudu.

Hali ya hewa unayoipenda, hali ya hewa ninayo ipenda ni hali yenye mawingu wakati kuna mawingu hakuna jua kali, yani mawingu na kaupepo, kivuli ni kingi kuliko jua kali hio ni hali ambayo ninaipenda sana juu unaeza toka nje upumzike, ni hali ambayo ni mzuri, inanivutia.

Unapenda kula samaki? Ndio napenda kula samaki, ilihali nikila samaki huwa inakuanga tatizo kiasi juu ya mifupa huwa nasumbukana na mifupa. Kwaza lile samaki lina mifupa mingi, ya mifupa tudogo tudogo ambao ukitumeza, inaeza kusababisha vibaya katika mwilini mwako.

Kuhusu shughuli zako za siku za mvua, ya kwanza huwa napika chai moto ambayo itansidia kupata joto pia napo kunywa chai nasoma kitabu na pili huwa nafanya yogo ambayo itanisadia kimwili na tatu huwa napiga picha za mvua nje kuona vile mvua ina.

Ili kuongeze uzalishaji wako kitu cha kwanza natenga malengo huwa naweka malengo maridadi na ya kufikiwa la pili panga muda huwa napanga muda kwa kufanya ratiba ya kazi na stika naanza tathmini naangalia unaendelea vipi wakati.

Ile maoni kutoka kwa wengine maoni ambayo yanatoka kwa wengine kwa mfano ni maoni ambayo yanajumuisha kazini haya ni maoni ambayo yanawezaleta maendeleo katika kazini. Mune ambayo itasaidia kampuni ambayo niko iendelee na ipate manufaa na ikuwe na jina mzuri katika.

Siku ya kupendeza ni ipi, ni hiyo ambayo inanipendezaga, sherehe yangu ya kuzaliwa. Wakati wangu wakufika kuzaliwa unapofika, huwa tunasherehekea vizuri sana tunakula keki, tunaenda kupigwa picha, tunaenda out, tunashirikiana na marafiki zangu, tunashirikiana na familia, nakata keki, kupiga picha, tunaenda eneo, maeneo la bunge.

Unagawanya taka zako? Ndio, nagawanya taka zangu kwa mfano, kuna zile zile tatakataka ambazo badala ya kuzitupa zinaweza kukusaidia kwa mfano kama boteli kwa mfano, vitu kama vijiko vitu zingine ambazo haziwezi kukusaidia nazitupa kwenye takataka.